Ni napotaka msaada miu uwelekea kwa viongozi wangu kazini either kwa kupitia kuandika barua au kwa kuelekea ofisini mwao na kuomba msaada kwa either inapokuwa ni shida ya hela au hata ni shida nyumbani mi huelekea kwa viongozi wangu ama pia wandani wangu hapo kazini.

Mimi napenda kununua nguo zaidi kwa nguo zaidi ambazo huitwa pia ni lebasi Lebasi hunifanya napendeza katika marafiki zangu ama hata katika picha na inanisaidia kupata marafiki zaidi au hata kupata kazi kwa sababu nani asiye penda mtu anayependeza.

Nasaidia jamii yangu kwa kuenda kazini au hata kuenda shuleni ili nipate elimu ambayo itanikam nisaidia kupata kazi na kusaidia jamii yangu hapo mbeleni Pia nasaidia jamii yangu kwa nyumbani kwa kusaidia kazi za nyumbani au hata kupatia mawaidha ma ndugu zangu ambao wananifuata.

Naam nimewaifuga mnyama aliyekuwa ni mbwa ambae alikuwa ananisaidia kulinda boma kutokona na wezi au hata kunitahadharisha wakati mtu ameingia katika boma Mbwa pia alikuwa ananisaidia kutulia nyumbani kwa sababu nilikuwa nacheza na mbwa yule na alikuwa ananisaidia sana.

Kitendo ambazo nimewahi fanya, muhimu ni kusaidia watoto mayatima. Watoto hao niliwasaidia kwa kuwapelekea vyakula au hata nguo ambazo walifurai sana nilipowapelekea. Watoto hao wanapitia shida nyingi na kupitia usaidizi wangu walinufaika katika siku zao za usoni.

Naam ninapenda kahawa. Kahawa ina kafein ambayo kafein husaidia kuliwaza mtu na pia kufanya mtu kuwa asiwe na usingizi. Na hii inakusaidia unapata wakati mingi wa kufanya kazi kwa urahisi hata kama ni usiku au hata mchana. Inakufanya uwe mwenye uchangamfu.

Somo ambalo nililo penda shuleni ni somo la kingereza. Kingereza ilikuwa na uraisi mwingi wa kusoma na pia kuzungumza kwa sababu watu wengi walikuwa wana penda kukutumia kingereza. Kwa hivyo basi nilikipenda sana na mwalimu wangu pia alikuwa mwenye anafunza kingereza vyema.

Na nyama ninayopenda ni nyama ya nguruwe kwa sababu nyama hii ni laini na pia nyama hii ni tamu na pia ina urahisi sana wa kupika Kwa kuwa hauhitaji mafuta mingi katika upishi na pia ni tamu ukipata na ugali ambao ni chakula kinachopendwa na watu wengi.

Naam, nimewahi enda katika tamasha za muziki, nilipokuwa katika kidato cha nne, nilihusika katika nyimbo za kale, ambazo nilikuwa stadi na kiongozi katika uigizaji wa tamasha hizi. Pia nilikuwa muimbaji mwema kwa sababu sauti yangu ni nyororo.

Naam, chakula cha kigeni ambacho nishaijaribu ni pizza, ambayo nilijaribu katika hoteli moja, mashuhuri hapa nyumbani kwetu. Pizza hii ilinisaidia nilikula nikashiba na pia ilikuwa tamu. Ningependa kusihi wengine pia wajaribu pizza hii.

Mimi ni mtu wa kuamuka asubuhi kwa sababu mimi hufanya kazi nyingi asubuhi na hapo asubuhi akili yangu huwa fresh na naweza kufanya vitu vingi kwa urahisi, hivyo basi napenda kuamuka asubuhi na mapema ili niweze kuwai kazi zangu mapema.

Kile ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni kile kuwa naishi na wandani wangu au na hata pia familia wangu Hivyo basi wananisaidia kunikuza katika mawaitha na pia katika kila burudani ninaoupitia maishani mwangu Hivyo basi napenda mta wangu.

Mimi marafiki wapya mii huwasaidia katika kuwakaribisha katika mtaa wetu au ata kuzungumza nao au pia kuwapa chai ili kuwakaribisha au pia kuwanunulia kitu au kuwaeleza mambo mapya yanayoedelea katika maisha yangu na pia kuwajulia hali katika kila siku.

Naam ni napenda kupiga chombo cha mziki sana sana ngoma ambayo huu ni bamba kwa kuipiga ili itoe sauti inayoburudisha wengi either kwa kukatika au kwa kusikiliza chombo ichi usaidia kukuliwaza na pia ata kuelezea historia au kuleta utamu wa hadithi.

Naam, naweza kukumbuka mazuri nikiwa mtoto, sana sana nakumbuka ilikuwa sheree, ilikuwa sheree ya arusi, na waliyokuwepo nami ni wazazi wangu, na kilichofanya sheree hiyo kuwa ya kuvutia sana ni wakati wa kukatika densi na wakati wa kukata keki, na ninapokumbuka sheree hii, mi huwa nahisi mna mwenye furaa moyoni.

Na kile ambacho nafanya kulinda mazingira ni kuokota taka na kuelimisha jamii yetu kuhusiana na umuhimu wa kulinda mazingira Haidha kwa kuwaeleza madhara yanayo tokana na taka ambazo wanazo tupa kwa mazingira Hivyo basi na waelimisha na kusaidia jamii ya hapo mbeleni.

Naam mii upenda kutumia muda wangu na familia sana sana huwa tunashiriki katika michezo ya akili either kwa kulizana maswali au hata kushiriki katika kucheza mpira ambao unasaidia kuchangamsha mwili na kutembeza damu mwili mzima Hivyo basi tunajikinga kutoka magonjwa.

Funzo ambalo ningependa kupata kazini ni funzo la kutumia mitambo ilio kazini kama ya vile tarakilishi. Hivyo basi itaweza kunirahisishia utenda kazi wangu na itafanya kazi yangu kuwa ya haraka na ya kupendeza. Na kupitia tarakilishi hii nitaweza kupunguza muda ambao na tumia ofisini.

Na tabia ninayoipenda kwa wenzangu ni tabia ya kusaidiana. Tabia hii mi huipenda kwa sababu inaweza kusaidia marafiki ambao wako chini. Hivyo basi inakuwa rahisi kununua wengine na hivyo basi pia mimi ningependa kuwa na tabia hii ya kuwasaidia wenzangu ili niwainue katika maisha yao.

Napenda mwanga wakati kwa sababu mwanga mkali huniumiza macho yangu We basi anadhuru macho yangu kwa aitha kunifanya nishindwe kutazama au pia kunipa magonjwa ya macho au kufanya macho yangu yawe na uchungu ama kuhisi kujikuna kuna.

Kitu ambacho kinafaa ni furahi sana ni kutumia muda wangu ni kiwa pamoja na familia yangu, wazazi wangu au na wandani wangu apo tunapo jumuika katika michezo ya furaha au pia tunapo densi na kuelezea na kuhusu maisha ya kila siku.

Kile ambacho nafanya ni natia wenzangu moyo ni napo wapa mawaidha au pia kuangalia kazi ambao wamefanya na kuwa kosoa ili waendeleze kazi hiyo yao na pia Mimi huwasaidia katika shugli zao za kila siku hivyo basi nawatia moyo hivyo basi wanandelea kuzidi maishani.

Mimi hufanya kitu ambacho nafanya kushirikiana na timu ni kuwapa wachezaji wenzangu mawaidha au pia kuwasaidia katika changamoto wanazo pitia katika kila siku hivyo basi nasaidia timu yangu inazidi kuwa na umoja na kuwa na hali ya kutaka kuendelea katika ushindi wao wa kila siku na.

Kila ambacho nafanya kushiriki katika jamii yangu ni kusaidia katika uwekezaji wa mazingira na kwa ii ni kwa kupiti kuokota tataka ama pia kusaidia vijana wadogo ambao hawelekei shule na wapa mawaidha ili wasije kapotia katika matumizi ya miadarati na kupitia haya na saidia jamii yangu sana.

Naam nimeweka picha zangu mtandaoni kupitia hivi napata marafiki wageni au pia hata kujulikana. Hivyo basi inanisaidia katika kuwa na uhusiano mwema na wenzangu kule nje nchini. Pia naweka picha zangu za jinsi ya kulinda mazingira hivyo basi nasaidia katika kueneza usafi.

Naam nilijifunza kucheza gitaa, nilipokuwa kidato cha nne Hivyo basi kupitia kujifunza kumenisaidia sana kueza kujiendeleza kimaisha au pia kuliwaza mawazo yangu kwa kupitia kucheza gitaa, natulia, kiakili na pia kimwili na pia nasaidia kuburudisha wenzangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa kiongozi kwa sababu ningependa sana kusaidia nchi yangu kupitia uongozi kwa sababu ukiwa na uongozi unapata kipawa cha kuweza kurekebisha yale ambayo umeoana ya meenda kando na mapendekezo ya wananchi au hata pia kulingana na mawazo yako.

Naamu napenda kuoga kutumia majimoto kwa sababu majimoto uweza kusaidia kutoa magonjwa magonjwa ambayo yanapatikana kwenye ini au kwenye mwili kwa sababu na kupitia majimoto unaweza kukanda mwili wako hivyo basi unatuliza mamisuli ilio mwilini.

Mimi huoga marambili kwa siku na hii ni asubuhi na jioni. Hii ni asubuhi ninapoelekea kazini na pia jioni ninapotoka kazini. Asubuji mimi huoga ili niweze kuchangamisha mwili na jioni mimi huoga ili niweze kutuliza misuli yangu kutokana na kazi ngumu za siku.

Chakula nachopenda kula ni ugali na nyama. Ugali na nyama ni chakula tamu sana na kutokana na ilikotoka nyama ni chakula ambacho tunachokipenda sana. Hivyo basi nikipata ugali na nyama mi huhisi vyema sana na ninapo kula mi hushiba na kuhisi mwenye nguvu.

Lakini ningependa sana kujaribu kwa sababu niliona manufaa yanayotokana na yoga kwa sababu unaweza kunyoosha viungo na pia kutuliza misuli. Hivyo basi unasaidia mwili kuwa na mchangamfu mwingi sana.

Mahali ambapo ningependa kuenda ni Hawaii, Hawaii ambapo ni ufukweni, huko ningependa sana kuogelea katika bahari, ili niweze kufurai na mwenzangu ambaye ni bibi yangu, na pia huko ningependa kupumzika, ili niweze kutokana na masaibu ya kila siku.

Hili niongeze kizazi cha uzalishaji wangu na nafanya mazoezi ya kila siku na pia ninakula virutubishi ambavyo ni njugu kinavyo niongeza nguvu za kiume na kutokana na mazoezi naweza kusaidia viungo vyangu viweze kuwa na nguvu ya kuendelea ku katika uzalishaji.

Mi huelekea maktabani angalau kila siku mara mbili ili niweze kuongeza maarifa ya kutoka kwa vitabu hivyo vya jinsi ya kuishi na pia jinsi ya kutengeneza vitu na pia kuhusu historia ya nchi yangu.

Naamu, napenda kuangalia nyota kwa sababu nyota univutia sana. Na pia kukupitia nyota hizi, tunapata kujua kuhusu historia za kitambo za kutokana na watu walio kuwa wakitumia nyota katika usafiri kama ilivyo katika kitabu cha biblia.

Na panga wiki yangu ya kazi kupitia ratiba ambayo mimi nimepanga kila mwanzo wa wiki na kutokana na ratiba hii mimi ufanya kila kitu jinsi ilivyo katika ratiba yangu hivyo basi na inaniwiya rahisi katika shuguli zangu za wiki za kazi.

Nimeweza kutembea katika mto sana sana kwa sababu mito iko karibu na kwetu. Na kutokana na mito hii nime shuhudia vitu vingi kama vile mawe ya ajabu ajabu iliochongwa na maji na pia na samaki ambao walio ndani katika mto. Pia katika ziwa, nimepata nafasi ya kutembea kule, ijapo kuwa si sana, niliweza kuona viumbe pia vya ajabu ajabu kule.

Wafanyi kazi wapya katika kazi yangu, mi huwakaribisha kwa njia ya kuwatembeza kila mahali, hivyo basi wanajua kupata mahali pa kitu ambacho wanataka kutafuta. Na kupitia wafanyi kazi ya wageni, mi hu wakaribisha kwa chai, au pia hata kuwatambulisha kwa wenzao ambao wanafanya kazi nao pamoja.

Naam napenda kuvaa vipuli kwa sababu vipuli hivi hunifanya na kuwa na urembesho. Hivyo basi navutia watu wengi na kila mtu anapenda kutembea na mtu mwenye anapendeza. Pia hata kupitia marashi au alivyovaa. Na vipuli pia huendana na lebasi ambayo mtu amevaa.

Kumbu kumbu niliyo nayo ya shule nzuri ni wakati nilipokuwa ni nashirikiana na wenzangu katika masomo. Hii ilikuwa inasaidia sana tuweze kuinuana kwa elimu na pia kukosoana wakati mtu amepotea katika somo ambalo alikuwa nafanya. Hivyo basi natuia raisi kuelewana na kusaidiana katika masomo yetu.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya harusi ambao nilihudhuria nikiwa katika kidato chapili. Na sherehe hii ilikuwa ya harusi kati ya askofu wetu na biflani ya liyekua amependeza sana. Kupitia kwa sheree hii nilipata kula vyakula vipya kama vile vibanzi na nyama na ugali ambao nilikuwa na ipenda sana.

Wakati wa baridi nyi hupenda sana kukaa kando ya moto ili niweze kupata joto inayotokana na moto. Pia mimi hujifunika blanketi au pia kupata kunywa chai moto. Hivyo basi inasaidia mwili kupata joto na kujikinga kutoka baridi. Na pia naweza kimbia ili niweze kufanya mwili wangu, uchangamke na kutengeneza joto.

Sipendi kununua vitu mtandaoni kwa kuwa watu wengi huibiwa kupitia mtandao Utapata mtu wa ameweka kitu anauza mtandaoni Lakini ikikuja ukweli wa mambo ni kuwa kitu kicho ni cha uwizi na ambacho hauwezi kipata Hivyo basi unapata kuibiwa pesa zako na pia si kampuni zote ambazo hukuwa ni gushi Hivyo basi pia vitu vingine mimi hununua mtandaoni Kwa kuwa kampuni hiyo ni ya kuwaminika na hivyo basi napata vitu vyangu kwa urahisi.

Kwa hapo sita kwa hiya traya hili Kile ambacho mi hufanya napo kuwa na wasiwasi Mimi huu enda kubarizi katika chini ya mti ama kusoma kitabu au pia kusikiza nyimbo ama kufanya yoga ambayo hufanya natulia na pia naweza kupata kuzungumza na mpendwa mwenzangu. Hivyo basi tunatulia na na wasiwasi unapotea.

Kitu ambacho napenda kufanya na familia yangu ni kucheza michezo ya kiakili Hii inatufanya tunakuza uhusiano baina mimi na familia yangu Hivyo basi tunazidi kuhishi kwa pamoja na tunapeana mawaidha katika kila siku Hivyo basi familia yetu inakuwa yenye nguvu na upendo.

Mi napenda kutumia wifi kwa sababu wifi ni haraka na hautumi hela nyingi kama vile data ambazo zikiisha inakubidi ununue zingine. Kwa hivyo basi wifi inanisaidia kuhifadhi pesa ambazo ninaweza kuzitumia hapo usoni ama kuzitumia katika kazi nyingine.

Mimi husafiri kutumia ramani ya GPS kwa sababu ni rahisi na inakuelekeza kwa njia ambayo ni fupi hivyo basi unaweza kutumia muda wako vyema na kufika pahali unapoelekea kwa urahisi bila kupotea na kupoteza muda wako.

Ninapojianda katika mkutano mimi utuandika matini ambayo nitaweza kutumia wakati wa mkutano na pia basi mii uweza kufanya utafiti zaidi kulingana na mkutano ambayo tunenda kuendeleza na kabla mkutano pia mimi uweza kuchagua ule vasi ambazo ningependa kuvaa katika wakati wa mkutano.

Napenda AC kwa sababu ni rahisi na ninaweza ipata wakati wowote ijapokuwa ni lazima ulipie bado inasaidia sana katika kufanya nyumba iwe na hewa safi na yenye iliyo na barizi iliyo barizi.

Napenda kulima bustani kwa sababu bustani yangu unisaidia sana katika wakati wangu wa kutulia na huwa inapendeza sana. Hivyo basi kulima inafanya nakuza na mimea mingine au maua mingine umea pale. Hivyo basi bustani yangu unipendeza sana. Hivyo basi lazima nilime.

Ningependa sana kutembea mji wa marekani kwa sababu una maarufu mwingi na pia kuna nafasi nyingi za kazi kule marekani. Hivyo basi kujiendeleza kimaisha itanikalia viraisi sana nitakapoenda kule marekani.

Kazi zangu mi hupangaza kulingana na mahitaji yake kama vile kazi za dharura uziweka katika umuhimu sana ama nafsi ya kwanza Hivyo basi zile ambazo nitazipanga kama kulingana na umuhimu kama vile za muhimu sana nitaeka kwanza na zile zingine nitaeka uko mwisho.

Ustadi muhimu katika kazi yangu ni ustadi wa kuzungumza kwa sababu kila siku lazima nizungumze na watu ambao ninaouhudumia.Hivyo basi lazima niwe na ustadi wa kuzungumza ili tuweze kuelewana na wahudumu ambao ninawahudumia. Hivyo basi lugha lazima iwe ya muhimu sana.

Naam, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu inanisaidia kunyoosha viungo vya mwili hivyo basi na weka afya yangu vyema na pia kutembea kunanifanya naekeza hazina yangu ya pesa ambayo ningetumia katika mafuta ya gari au chombo cha usafiri. Naam.

Aina ya keki ambayo ninayoipenda ni keki ya Black Forest ambayo ni tamu sana na pia huvutia macho sana na pia katika keki hii kuna virutubishi vya aina nyingi hivyo basi na mwili wangu unaweza kupata virutubishi hivi hivyo naendelea kuwa na afya njema na kukua kimwili.

Mara nyingi asubuhi mimi hula mkate na chai kwa sababu ndio chakula ambacho nakipenda na pia ni bei nafuu kununua maziwa na mkate. Hivyo basi inaniwia virahisi kupata mkate na chai kila asubuhi na haifanyi nitumie hela nyingi na mbayo itanifanya nipoteze kazi.

Kumbukizi ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukizi ya ambapo wakati nilikuwa katika ngariba. Hii ni wakati unapo kupashwa tohara yaani. Hivyo basi wakati huu nakumbuka kwa sababu ilikuwa uchungu mno. Na wazo jambo hili halijanitoka akilini mwangu tangu utotoni.

Naam nimewahi kulima na kulima ni kama mbinu ishi ya wanafrika kwa sababu ukulima bila kulima hautapata mavuno hivyo basi lazima ulime katika shamba lako na kupanda mimea ili upate mavuno ya kesho ambayo utatumia kesho au kulisha famili yako.

Miu sherekea mwaka mpya kwa kujumuika na jamii yangu na kupitia kujumuika na jamii yangu tunapata kujuliana hali ya mwaka uliopita na kukosoana ili tunapoingia mwaka mwingine tuingie tukiwa na vitu ambavyo ni vya isia chanye.

Kilw ambacho nilipenda kufanya ni utotoni ni kucheza na marafiki zangu na mchezo tuliopenda sana ni mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo huu tuliucheza sana tukiwa watoto na kupitia mchezo huu tuliweza kuwa na uhusiano mwema na marafiki zangu ambao unadumu mpaka sasa.

Mikutano ambayo napenda sana ni mikutano ya sherehe kama vile harusi, ambazo huwa na vyakula vya kuvutia sana, na harusi nyingi huwa na watu ambao wanakatika sana na mimi hupenda kukatika kwa nyimbo ambazo huchezwa pale. Hivyo basi napenda mikutano ya kisherehe na sana sana harusi.

Mi husomea habari yangu katika YouTube ambayo huwa na habari kem kem na ambazo ni za ukweli ambazo si watu wamejiundia hivyo basi napata habari za zinazo niongoza vyema katika maisha na kunijulisha kuhusu nchi yangu na yanayo endelea katika kila siku.

Jukumu ambalo napenda sana kazini ni jukumu la kuwa ongelesha wenzangu. Hii itanisaidia sana katika uhusiano mwema. Na kupitia kuelekeza wenzangu, ninapata kujua mengi zaidi kutokana na wawo na pia najielimisha pia mimi kibinafsi. Hivyo basi tunaelewa zaidi katika kazi.

Nguvu zangu ni zile za kuweza kuzungumza na wenzangu kwa urahisi Hivyo basi tunaweza kuelewana na pia kuelekezana katika kazi Hivyo inanikalia virahisi sana kujumuika na wenzangu kazi ni pale na pia kuelewana katika shughuli zetu za kila siku na kupitia na uzungumzaji kazi yetu huendelea barabara.

Malengo ninayo kwa kazi yangu ni kupanua kazi yangu iwe kubwa na iwe imeenea dunia nzima ili niweze kuongeza faida katika biashara yangu na kuweza kupata hela ya kunisaidia kujikimu maisha ya kila siku na kupitia kazi hii nitasaidia wengi.

Sanaa nayopenda sana ni sanaa ya uchoraji na kwa sababu kupitia kwa michoro unaweza kupata historia za kita za kale ambazo zimehifadhiwa kupitia sanaa hii ya muhimu sana katika maisha yetu na pia kupitia sanaa tunaweza kuvutia watalii ambao wanakuja katika nchi yetu.

Naam napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kupitia kufanya kazi nyumbani na weza kusaidia na kufanya vitu kuwa rahisi kwa kila mtu na kupitia kufanya kazi nyumbani naweza kujifundisha mambo mapya na pia kufahamu yale ambayo ya naendelea katika nyumba yangu.

Kwa siku naweza tumia nusu saa katika mtandao ili wakati kwa muda wengine niendelee katika kazi yangu na kwa nusu saa hii na julia wenzangu hali hivyo basi na fahamu yanayoendelea katika jamii yangu na pia wandani wangu.

Na himiza umoja katika timu au ushirikiano katika timu kwa kuwaeleza umihimu wa kushirikiana na pia kuwaeleza kuwa umoja ni nguvu na udhaifu ni utengano na kupitia kwa methali hii kila mtu uweza kujua umuhimu na pia unatusaidia tunalenga juu na kuweza kushinda katika michuwano tofauti tofauti.

Nam naweza kushiriki katika mziki na mziki ninayopenda ni klasik na bendi ambayo napenda sana ni Love Heart Band ambayo wakati mwingi huisikiliza nyimbo hii wakati wa jioni na ninapo sikiza nyimbo hizi naweza kutulia na kuliwaza mawazo yangu.

Napenda kutazama filamu za vibonzo na vibonzo hivi huweza kufanya na cheka sana na pia kujielimisha kutoka vibonzo hivi kwa sababu vibonzo vingi huwa na maarifa ya kusaidia kuweza kufanya kuweza kutoboa katika maisha yako na kujua ya nao kiri.

Mnazaro ulio dirisha ni mwangu, kila ambacho naweza kuona ni miti na napo kumbuka wakati napo kumbuka napo tazama katika njia dirisha ni wakati wajioni sana sana na kila ambacho kinabadilika kila msimu ni jinsi miti na inavyopogua matawi yake na wakati mungi napotazama nje kupitia dirisha yangu, mi huweza kutulia na huweza kujua yanayo endelea humu nje.

Harufu ninayoipenda sana sana ni harufu ya nyama inayochomwa Ninapoweza kupata kunusia harufu hii Mimi huweza kupata kudondokwa na mate, Kwa sababu nyama huweza kunifanya nahisi na msisimko. Kwa sababu mimi huipenda sana nyama na sana sana nyama iliyochomwa.

Naam napenda kujifunza historia kwa sababu historia ni jambo muhimu katika jamii zetu na hivyo basi kupitia kujifunza historia ya jamii yetu na pata kujua yaliyo kuwa ya kiendelea hapo nyakati za kale na hivyo basi naweza kuendeleza utamaduni wa jamii yangu.

Maoni ninayopokea kutoka kwa wenzangu ni kuwa ninawasaidia katika maisha yao wa kila siku Eitha kupitia kwa mawaidha, eitha kupitia kuwasaidia kwa hela za kujikimu kimaisha wanapokuwa wanapitia changamoto za kila siku mbali mbali Hivyo basi wenzangu wananiona kama kielekezo chema katika maisha yao.

Muda wa mwisho ni ushugulikia vitu kwa haraka haraka ili nisiweze kupoteza au niweze kupata kumaliza jambo nilokuwa ni kifanya kwa muda unaofaa Hivyo basi mi ushugulikia vitu kwa muda wa mwisho kwa haraka ijapokuwa sipendi kufanya vitu wakatika wakati wa muda wa mwisho kwa sababu vinaweza kuwa natashwishi.

Naam, natumia video kwa mawasiliano yangu kwa sababu video huweza kuonyesha matumizi ya lugha kama vile ishara za mikono na pia msongo wa sauti au midomo na pia kupitia kwa video mtu anaweza kupata jinsi ya mwili unavyosonga na hivyo basi inakuwia raisi kuelewa ujumbe unaopitishwa.

Mimi napendelea sana shati kwa sababu shati huweza kuvaliwa na suti aupia jeans Hivyo basi unapendeza wakati unapoelekea ofisini au pia katika kanisani au hata sherehe za kujumuika na wapendwa au kama vile ha rusi ama pia mazishi pia unaweza kuvalia shati kwa sababu ni ya urasmi.

Vitabu ambavyo napendelea kusoma ni vitabu vya kihistoria. Kwa sababu kupitia kwa vitabu hivi vya kihistoria, naweza kupata kujua kuhusu jamii yangu na historia yao kutoka hapo zamani. Hivyo basi napata kujua utamaduni na pia kuendeleza utamaduni kupitia kwa kizazi kitachokuja hapo mbelini.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa kufanya kazi za kijungujiko au kazi ndogo ndogo za kupata hela kidogo kidogo ama pia hata kujihusisha katika masomo ya ziada hivyo basi najiendeleza kimasomo na pia kusaidia wazazi wangu nyumbani.

Naam napenda kusikiliza radio kwa sababu radio hunisaidia kupata maarifa zaidi na kujua yanayoendelea katika dunia ama pia hata nchi, na kupitia radio naweza kusikiliza ngoma ambazo hunisaidia kutulia kiakili na pia kujiburudisha au kukatika.

Naam lugha, lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kiswahili, kwa sababu ndio lugha ambayo inatumika sana katika nchi yangu, na hivyo basi itanikalia virahisi kuzungumza na kila mtu, au pia hata wandani wangu na familia yangu, au hata pia kuzungumza pale kazini na kueleweka na kila mtu katika mazungumzo yetu.

Naam, nimewahi kununua tikiti za Tukio kama vile Tukio za mipira zinazochezwa katika nchi yetu ya Kenya. Na kupitia tikiti hizi naweza kuingia katika stadium na kutazama mipira inayoendelea ana kwa ana. Hivyo basi nakuwa mshiriki mwema katika timu zangu.

Naam napenda kutazama na kucheza mchezo kwa sababu kwa kutazama na weza kushabikia timu yangu ya Manchester United na pia ni ucheza katika mchezo wa mpira wa mguu na kupitia kucheza na weza kunyoosha viungo vya mwili.

Napenda kutembea katika jiji, sababu kwenye jiji kuna mambo mengi, na kwenye jiji kuna vyakula vya aina mbali mbali, na mi napenda kula vyakula hivyo, kwa sababu ni vitamu, na pia vinaongeza virutubishi mwilini, na pia kuna madawa jijini pia ambayo naweza kutumia kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Mii ni mtu wakuwahi kwa sababu sipendi kuchelewa na kwa kuchelewa naweza kufanya kukwasa au kupoteza kazi yangu hivyo basi napenda kuwahi ili nisiweze kufanya wateja wangu wakae sana hivyo basi mimi ni mtu wa kuwahi mapema sana.